Wakati wa jua, napenda kutoka nje na kuhisi mwanga wake mmoja kwa moja kwenye ngozi. Kuna hisia yenye uhai inayokuja unapokaa chini ya jua, kana kwamba mwili unapata nguvu mpya bila jitihada kubwa. Mara nyingi naanza kwa matembezi ya taratibu nikitizama mazingira na kuruhusu mawazo yatulie bila kulazimisha. Pia napenda kufanya shuguli zinazohusisha mwendo zaidi wakati wa jua. Kucheza michezo mepesi, kukimbia kidogo au hata kufanya kazi ndogo za nje hunifanya nijisikie haina mwenye ari jua likiwa angani, hata shughuli rahisi huonekana kuwa na mvuto zaidi na uchovu hauji haraka kama ilivyo siku za mawingu Kuna nyakati ambapo napendelea kukaa tu na kufurahia mwanga kukaa kwenye kivuli cha mti, kusoma kitabu au kuzungumza na rafiki huku jua likiangaza pembeni kuna raha yake Si lazima uwe katikati ya jua kali, hata uwepo wake wa karibu unatosha kuleta hisia ya utulivu na furaha ya kawaida Zaidi ya hayo, jua hunifanya nipenda kupanga au kufanya maamuzi nikiwa kwenye mwanga wa jua, akili huwa wazi zaidi. Mawazo yanaonekana kuwa mepesi na mambo mengi huonekana yanawezekana ni kama jua linachangia kunipa mtazamo chanya wa maisha.

Napenda zaidi mikutano yenye malengo yaliyo wazi, tangu mwanzo. Mkutano ambao kila mtu anajua kwa nini yupo pale, hunipa motisha ya kushiriki kikamilifu. Hakuna kupoteza muda kwa kuzunguka mada, bali mawazo yanakwenda moja kwa moja kwenye kini cha jambo. Aina hii ya mkutano hunifanya nijisikie kwa muda wangu unaheshimiwa. Mimi pia huvutiwa sana na mikutano inayoruhusu mazungumzo ya pande zote, si hotuba ya mtu mmoja pekee. Ninapenda pale kila mshiriki anapopewa nafasi ya kutoa mtazamo wake hata kama ni tofauti Mikutano kama hii huzaa mawazo mapya na mara nyingi suluhisho bora hutokea kutokana na mjadala, si maelekezo ya juu kwenda chini Kuna mikutano ninayoifurahia kwa sababu ya mazingira yake Haijalishi kama ni ofisini, nje chini ya mti au hata mtandaoni, mradi tu hali iwe tulivu na isiyo na msongo mazingira mazuri hufanya watu wawe huru kuzungumza, kucheka kidogo na kushirikiana kwa dhati bila kujihisi kama watu wako kwenye mtihani.

Chakula ninachopenda zaidi ni pilau, hasa ile iliyopikuwa taratibu na viungo vilivyopimwa kwa umakini. Kuna namna pilau inavyounganisha harufu na latha hadi unahisi kabla hata ujaonja. Harufu ya mdalasini, karafu, na iliki inainapopanda kutoka jikoni, tayari akili inanza kufurahia kabla ya tumbo kushiba. Kinacho nifanya nipende pilau zaidi si latha yake tu, bali pia mazingira yanayondamana na. Mara nyingi pilau huonekana kwenye hafla maalumu kama sikukuu, sherehe za kifamilia au mkusanyiko ya watu wakaribu Hivyo kila sahani hubeba kumbukumbu fulani, vicheko, na mazungumzo ambayo huifanya iwe chakula chenye hisia, si mlo wa kawaida tu Napenda pia jinsi pilau inavyoruhusu ubunifu, inaweza kupikwa na nyama ya ngombe, kuku, au hata mboga pekee Lakini bado ikabaki na mvuto wake Kila mpishi na mtindo wake na tofauti ndogo kwenye viungo au mbinu huleta latha mpya kabisa Hilo hunifanya nisichoke nayo Hata nikila mara nyingi.

Kwa upande wangu, napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi, hasa kwa sababu kina nifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu baada ya kula. Kuna tofauti kubwa kati ya kushiba na kushiba vizuri, nikila chakula chenye mafuta mengi, mara nyingi na hisi usingizi au uzito mwilini, lakini chakula chepesi huniacha nikiwa tayari kuendelea na shughuli bila usumbufu. Hilo halimaanishi kwamba nachukia kabisa mafuta kwenye chakula. Mafuta yana nafasi yake, hasa yale ya asili kama ya nazi, zaituni au karanga. Ninayapenda ya napotumika kwa kiasi na kwa lengo la kuboresha ladha, sikuya funika kabisa yale unayokula. Chakula kizuri ni kile ambacho ladha yake inatoka kwenye viungo, mbinu ya upishi na ubora wa maligafi, sikwenye mafuta mengi. Kuna nyakati maalum ambapo chakula chenye mafuta hunivutia, hasa kwenye hafla au siku za mapumziko. Katika mazingira hayo, huwa sielekei sana kuhesabu kila kitu, bali kufurahia uzoefu. Hata hivyo, huwa sijambo la kila siku. Nina kiona kama zawadi ya mara kwa mara, si mtindo wa maisha wa kudumu. Nina popika au kuchagua chakula. Mara nyingi nafikiria jinsi nitakavyo jisikia siku moja au mbili baadaye. Chakula kisicho na mafuta mengi hunipa utulivu wa tumbo na akili. Pia hunisaidia kudumisha afya kwa muda mrefu bila kujinyima raha kabisa. Ni mchanganyiko wanidhamu na kujijali.

Ninapo kutana na mabadiliko kazini, jambo la kwanza nafanya ni kusimama kidogo na kuyelewa kabla ya kuyakataa au kuyakubali. Badela kuyachukulia kama tishio, mimi hujaribu kuyona kama ujumbe kwamba kuna kitu kinabadilika kwa sababu fulani. Hii unisaidia kupunguza hofu ya awali na kufungua kili yangu kuelewa mwelekeo mpya unaokusudiwa. Baada ya hapo, mimi huanza kwa kujifunza. Ninauliza maswali, nasoma maelekezo mapya na kusikiliza kwa makini wale walio karibu nami. Sifanyi hivi kwa sababu sijui, bali kwa sababu najua mabadiliko mengi, ushindwa si kwa sababu ni mabaya, bali kwa sababu hayajaeleweka vizuri. Kadi inavyo pata picha kamili, ndivyo inavyo kuwa rahisi kujipanga upya. Hatua inayofuta kwangu ni kubadilika kiutendaji. Mimi huangalia ni ujuzi gani mpya na hitaji, ni tabia zipi zinahitajika kurekebishwa na ni mambo gani ya zamani ya napaso kuachwa. Wakati mwingine hii namanisha kutoka kwenye eneo la faraja, jambo ambalo si rahisi, lakini nimegundua hapo ndipo kuwajiwa kweli ulipo. Ninapo jifunza kitu kipi ya kazini, mimi hujisikia kama nimeongeza thamani yangu binafsi. Kwa mwisho, mimi hujaribu kuwa msaada kwa wengine wakati ya mabadiliko. Si kila mtu huyaona mabadiliko kwa jicho chanya na hapa ndipo mazungumzo ya wazi na ushirikiano huwa muhimu kushirikiana, kusikiliza malalamiko bila kubeza na kusaidiana kuelewa halimpia hujenga mshikamano badala ya mgawanyiko Mwisho kabisa, ninajikumbusha kuwa mabadiliko ni sehemu ya maisha ya kazi kama ya livyo maisha kwa ujumla Kampuni hukua, teknolojia hubadilika na watu nao hubadilika Ninapo ya kubali mabadiliko kwa mtazamo wa kujifunza na kuboresha, siyalazimishi kuyapigania. Badala yake, na yatumia kama angazi ya kunipeleka hatuwe na ufuata katika safari yangu ya kikazi.

Wakati ninapokuwa na furaha, mimi hujitahidi kuiruhusu ijitokeze kikamilifu bila kuizuia. Kuna nyakati najikuta nikitabasamu bila sababu kubwa, na badala kujizuia, mimi huiacha tabasamu iwe sehemu ya muda huo. Furaha kwangu huanza pale ninapokubali hisia hiyo bila kujiuliza itaisha lini. Mara nyingi mimi hujifuraisha kwa kushiriki furaha hiyo na watu wengine. Inaweza kuwa mazungumzu ya ghafla, kicheko cha pamoja, au hata ujumbe mfupi wa kumwambia mtu leo najisikia vizuri. Kushirikiana furaha huifanya ionekane kuwa kubwa zaidi kama vile najiongeza inapoguzwa na mtu mwingine Kuna wakati mimi huichukua furaha hiyo na kuigeuza kuwa shugli nikiwa na nguvu chanya, napenda kusikiliza muziki ninaoupenda kucheza kidogo bila mpangilio au kutoka nje kutembea nikitizama mazingira kwa macho tofauti Kila kitu huonekana kuwa na rangi zaidi wakati moyo uko kwenye hali ya furaha.

Kazini, mimi hushughulikia muda kwa kuanza na uwazi wa kile kinachopaswa kufanyika. Kila siku huanza kwa kuangalia majukumu yangu na kuyaweka kichwani kwa mpangilio wa umuhimu. Hii hunisaidia nisichanganyikiwe na kazi ndogondogo, zinazoonekana kuwa za haraka lakini si za msingi. Nikijua nini kinahitaji nguvu yangu zaidi, mimi hutengeneza muda kwa huwanza kunitii badale ya kunikimbia. Ninapokuwa katikati ya kazi, mimi hujitahidi kufanya jambo moja kwa wakati moja. Kugawanya umakini kwenye mambo mengi mara nyingi huongeza uchovu na kupunguza ubora wa kazi. Kwa hiyo napenda kujitenga na vishawishi kwa muda fulani Nijikite kwenye kazi moja kisha nipumzike kidogo kabla ya kuandelea na inayofuata mapumziko haya mafupi hunirudishia nguvu na kunifanya nifanye kazi ufanisi zaidi Pia mimi hujifunza kusema hapana pale inapobidi Si kila ombi linapaswa kukabiliwa mara moja hasa kwa litirabu, ratiba au kuathiri majukumu makuu kujua mipaka yangu kunanisaidia kulinga kulinda muda wangu na kuhakikisha kazi ninazokubali, zinafanywa kwa kiwango kizuri.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi maishani ni mzazi wangu. Si kwa maneno mengi bali kwa matendo ya kila siku. Alinionyesha maana ya kuwajibika bila kuhubiri, na kunifundisha kuwa kufanya jambo sahihi hata kama hakuna anayekuona ndiko kunakojenga mtu. Nilijifunza mapema kwamba tabia ni somo linalofundishwa kimya kimya. Nakumbuka nilipokuwa mdogo, kulikuwa na nyakati ngumu ambapo mambo hayakuwa rahisi. Badala ya kulalamika au kulaumu wengine, yeye alichagua kufanya kazi kwa bidii na kubaki mtulivu. Kutoka hapo nilijifunza kuwa changamoto sio mwisho wa safari, bali ni sehemu ya safari yenyewe. Somo hilo limekaa nami hadi leo. Hasa ninapokutana na hali zisizokuwa na majibu ya haraka. Pia alinionyesha umuhimu wa kuheshimu kwa watu wote bila kujali hali zao. Jinsi ya alivyoongea na watu wa kawaida, wafanya kazi au wageni ilinifundisha kuwa utu haupimwi kwa mali au cheo. Hili lilinifanya nione dunia kwa jicho la huruma zaidi na kuelewa kuwa kila mtu ana mzigo wake hata kama hauonekani.

Kazini, changamoto mojawapo ninayokutana nayo ni mabadiliko ya vipaumbele yanayotokea ghafla. Unapokuwa tayari umejipanga na unaelekea kumaliza kazi fulani, mara nyingine hali hubadilika na unalazimika kubadilisha mwelekeo. Hii inaweza kuleta msongo, hasa pale muda unapokuwa mdogo, lakini imenifundisha kuwa mwepesi wa kubadilika na kutojifunga sana na mpango mmoja. Changamoto nyingine ni mawasiliano yasiyoeleweka vizuri. Kuna nyakati ambapo matarajio hayajawekwa wazi na kila mtu anaelewa jambo kwa namna yake. Hali hii inaweza kusababisha mkanganyiko au kazi kurudiwa. Kupitia uzoefu huu, nimejifunza kuuliza maswali mapema na kuthibitisha maelekezo kabla ya kuanza kazi, hata kama inonekana wazi mwanzoni. Pia, kusawazisha mzigo wa kazi na muda ni jambo linalohitaji juhudi. Kuna siku kazi zinonekana nyingi kuliko muda uliopo na hapo ndipo shinikizo hujitokeza. Changamoto hii hunilazimisha kupanga vizuri, kuweka mipaka na wakati mwingine kukubali kwamba si kila kitu kinaweza kamilika kwa wakati mmoja bila kuathiri ubora. Changamoto ya watu pia ipo, kila mtu naa mtazamo wake, kasi yake ya kazi na na mna yake ya kushugulikia mambo kufanya kazi na watu tofauti kunahitaji subira na uelewa Wakati mwingine kuna kutokubaliana, lakini nimegundua kuwa kusikiliza kwa makini na kujaribu kuelewa upande wa pili hupunguza migongano na hujenga mazingira bora ya kazi.

Ninapenda sanaa inayosimulia hadithi, na hasa ile inayokufanya usimame kwa muda na ujiulize, msanii alikuwa anafikiria nini hapa. Aina hii ya sanaa haijilazimishi kueleweka haraka, inakupa nafasi ya kutafsiri kulingana na hisia zako na uzoefu wako. Wakati mwingine, unaweza kuona picha ile ile mara mbili, lakini kila mara inakuambia jambo tofauti. Sanaa ya uchoraji inanivutia sana, hasa ile inayotumia rangi kwa ujasiri. Napenda kuona rangi zinapogongana au kuungana kwa namna hisiotabirika Kuna mchoro mmoja tu unaweza kuonyesha furaha, huzuni au matumaini bila hata kutumia maneno Hapo ndipo napohisi nguvu ya sanaa pale inapoizungumza roho yangu moja kwa moja Pia ninavutiwa na sanaa ya muziki, lakini si kwa mtazamo wa burudani pekee muziki kwangu ni sanaa inayoweza kubadilisha hali ya siku nzima wimbo mzuri unaweza kunituliza baada ya siku ndefu au kunipa nguvu ya kuendelea pale napohisi kuchoka aina ninayoipenda zaidi ni ile yenye ujumbe, iwe ni wa maisha, mapenzi au mapambano ya kila siku.

Ninajaribu kusaidia jamii yangu kwa kuanza na mambo madogo yanayoonekana ya kawaida lakini yenye athari kubwa. Mara nyingi huwa tayari kusikiliza watu wanaonizunguka, iwe ni jirani, rafiki, au mtu anayehitaji ushauri wa haraka. Wakati mwingine mtu hahitaji pesa au msaada mkubwa, bali mtu wa kumsikiliza na kumulewa bila jukumu. Hapo ndipo ninapoona mchango wangu wa kuwanza. Pili, ninajitolea pale ninapopata nafasi hasa kwenye shuguli zinazohusu vijana na elimu. Kusaidia vijana kuelewa jambo gumu darasani au kumpa moyo asikate tamaa hunipa hisia kurudisha ile nilichawai kusaidiwa nami. Naamini elimu ni marifa ya kishirikiwa huongeza nguvu za ya jamii nzima si moja tu.

Ndiyo, napenda kuimba, lakini si kwa mtazamo wa jukua au shindani. Kwangu kuimba ni njia kujieleza na kupunguza mawazo mazito. Kuna wakati wimbo fulani unagusa hisia, na bila hata kufikiria sana unajikuta unaimba kwa sauti ya chini au hata moyoni. Hapo ndipo ninapoona kuimba kama tiba ndogo ya nafsi. Mara nyingi, napenda kuimba nikiwa peke yangu, labda nikiwa nyumbani au njiani. Hakuna presha ya sauti kukua kikamilifu au kufuata noti zozote ipasavyo. Kinacho nihusu zaidi ni hisia ya ule wimbo na ujumbe wake Wakati mwingine ni naimba nyimbo za zamani zinazo nikumbusha nyakati fulani na mara nyingine napendelea nyimbo za sasa zinazo endana na hali ya moyo Kuimba pia hunisaidia kuji amini Hata kama sauti si ya kitaalumu Kuimba kunifundisha kuto kutokujali sana maoni ya watu na kufurahia kile nacho kipenda ni kama kujikubali ulivyo na kuwacha hofia kuhukumiwa Hilo ni somo lilalovuka mipaka ya muzikwi nakuingia kwenye maisha ya ujumla Pia napenda kuimba nikiwa na watu ninaoelewana nao Wakati wa sherehe safari au hata mkusanyiko midogo Kuimba pamoja huleta furaha na ukaribu Hakuna anayejali nani ana sauti nzuri zaidi.Muhimu ni ile hisia pamoja Kwa namna hiyo, kuimba huwa si burudani tu Badi ninjia kunganisha watu na kuunda kumbu kumbu nzuri.

Timu ya mpira wa kiragbi ya marekani naipenda zaidi ni USA Eagles. Napenda jinsi wanavyoshirikiana kama kikundi kikubwa, wakijitahidi kushinda kila mechi hata dhidi ya timu zilizo na historia ndefu ya ushindi duniani. Kila mechi wanapoanza unaisi nguvu na ari, na hiyo hunifanya niwe shabiki wa dhati. Sijui ni kwa nini, lakini kuona wachezaji wakicheza kwa moyo mzima kunanifanya nikijisikia kama mimi pia niko uwanjani nao. Kitu kingine nacho kipenda ni historia yao na jinsi wachezaji wanavyojitahidi kuwakilisha taifa Wameshiriki kwenye kombe la dunia la rugby mara kadhaa na ingawa mara nyingi hawajafika hatua za juu juhudi zao na uthabiti wao hunivutia sana ni kama kuona mtu anayekua na kujitahidi kila siku bila kujali changamoto na bado akijivunia msimamo wake Hii ni somo zuri la maisha si tu mpira Pia napenda jinsi Eagles wanavyoshirikiana kwenye mchezo wa Sevens Hu ni mpira wa haraka, wenye michezo michache na mbinu nyingi, na marekani mara nyingi inatoa maonesho ya kuvutia sana. Kila wakati wachezaji wanapopiga mpira kwa kasi, kuruka na kushambulia, nina hisi shauku ya moja kwa moja, kama ninashiriki kila hatua yao. Ni aina ya furaha ambayo inanivuta bila kujitahidi.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe safari ya taratibu, siyo kukimbizana na ratiba. Na iona ikianza kwenye eneo linye utulivu, labda karibu na bahari ya umilima. Mahali ya mbapo asubuhi zinaanza kwa upepo mwanana na sauti za asili badala ya kelele ya magari. Ningependa kuamuka bila alamu, nikijua siku nzima ikowazi na haina shinikizo lolote. Kwenye likizo hiyo, ningependa kuchanganya kupumzika na kujifunza. Siku moja ningetembelea maeno ya kihistoria au ya kitamaduni kujifunza hadithi za watu wa huko vyakula vyao na namna wanavyoishi mahali yao ya kila siku. Siku nyingine ningekaa tu ni kitizama mandhari ni kisoma kitabu au kuandika mawazo yangu. Kwangu likizo nzuri si lazima iwe na shuguli nyingi bali iwe na maana. Chakula kingine sehemu muhimu sana ya likizo yangu. Ningependa kuonja vyekula vya asili, hasa vile vinavyo pikwa kwa mapishi ya jadi.

Shuguli zangu za siku ya mvua huwa tofauti kabisa na zile za kawaida, kwa sababu mvua huleta hisia utulivu na nafasi ya kufanya mambo ya ndani. Kawaida napenda kuanza kwa kukaa karibu na dirisha ni kisikiliza sauti ya mvua ikipiga juu ya paa na miti. Kuna kitu cha amani kinachokuja na sauti hiyo na maranyingi hunifanya nijisikie tulivu zaidi kuliko siku za kawaida. Hii ni njia nzuri ya kuanza siku ni kijiandaa kisaikolojia kwa kile kinachofuata. Baada ya hapo, napenda kushugulika na shuguli ndogo za ndani ambazo siku nyingine nyingepuuza. Kusoma kitabu kilicho nivutia muda mrefu au kuandika mawazo yangu ni moja wapo. Wakati mwingine, hata kuchora au kujaribu maboresho madogo ya sanaa uweza kuleta furaha kubwa. Siku za mvua zina nifanya nipate muda wa kutafakari bila haraka na mara nyingi mawazo hujipanga vizuri zaidi katika halitulivu kama hiyo. Shuguli nyingine ni nazofuraia ni kuona filamu au mfululizo wa televisheni. Nikiketi chini, nikifuraia kikombe cha chai au kahawa moto na mvua ikinyesha nje, hisia hiyo ya usalama na utulivu ni ya kipeke. Wakati miingine hata kuangalia filamu ya zamani hupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nifikirie mambo kwa mtazamo tofauti. Hii ni buridani ambayo huunganishwa na hali ya asili na huifanya iwe ya kipeke zaidi. Pia, siku ya mvua hua nafasi nzuri ya kupanga au kupanga upya mamondani ya nyumba. Kutoka kupanga vitabu, vifaa vya kazi au hata chumba, shuguli hizi ndogo ndogo hufanya nishikilie muda vizuri na kuondoa vurugu ndogo za hakili. Kila jambo ni napopangwa hutoa furaha ndogo na kurahisisha maisha ya kila siku. Kwa ujumla, siku ya mvua kwangu ni mchanganyiko wa utulivu, burudani na kazi ndogo zandani. Ni muda wa kupumzika, kutafakari na kujiandaa kwa siku zijazo bila stresi.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana na kuathiri watu wengi kwa njia chanya. Si ndoto ya mali au maarufu, bali ndoto ya kuwacha alama katika maisha ya wale, ninaukutana nao. Ningependa kila hatua ni nayopiga iwe na thamani, iwe katika kazi, katika jamii, au hata kwa rafiki moja aliyenihitaji. Hii ni ndoto inayohusisha mishikamano kwa kweli na wengine. Si tu mafanikio binafsi. Ndoto yangu pia ni kuwa na uhuru wa kufanya mambo nayopenda na kuishi kwa mtindo wangu. Hii inamaanisha kuwa na muda wa kutosha kwa familia, marafiki na kujijenga binafsi. Ningependa kuwa na uwezo wa kusafiri, kuona dunia na kujifunza kutoka kwa utamaduni tofauti, ili mawazo yangu yaishi kwa mchanganyiki wa uzoefu wakweli. Kwa maana fulani, ndoto hii ni kuunda maisha ambayo kila siku inatoa kurithika. Ndoto nyingine kubwa nikuendeleza ujuzi na elimu yangu ili niweze kusaidia wengine. Ningeweza kufundisha, kushiriki uzoefu au kuunda miradi yenye athari ya kweli katika jamii kufanya hivyo kunanipa hisia ya kuwa 4sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi mwenyewe na hiyo ni kitu ambacho kinafunika hisia yangu ya umuhimu na furaha.

Wakati ninapokuwa na msongo wa kazi, kwanza mimi hujaribu kupumzika kidogo na kukaa kimia ili kufikiria kwa utulivu. Mara nyingi changamoto kubwa si kazi yenyewe, bali jinsi ina unavyohisi kuikabili. Kwa hivyo, kuchukua sekunde chache kupumzika kunywa maji au ata kutafakari kwa siku ya ndani kunanisaidia kurudisha akili katika hali ya utulivu kabla ya kuendelea. Baada ya hapo, mimi huanza kupanga kazi kwa kipaumbele. Ninachagua ni jambo gani linahitaji kumalizika maramoja Nilipi linaweza kusubiri kidogo na nilipi linaweza kugawanywa kwa wengine kufanya mpangilio huu kuna punguza hisia za msongo Kwa sababu kila kitu kinonekana kwa nafasi yake Badala ya kuzidiwa na hofu ya kushindwa Pia mimi hujaribu kutumia mbinu ndogo za kuondoa stress wakati wakazi yenye msongo. Hii inaweza kuwa kufanya mazoezi madogo ya mwili, kupumua kwa kina au ata kuzungumza na rafiki au wenzangu juu ya hali hiyo. Mara nyingi kuzungumza kidogo kuna fungua mawazo, kunipa mtazamo mpya na kunifanya nipate siluhisho ambazo siku zingati hapo awali. Hatimaye, mimi hujitahidi kutafakari kila hatua kwa muda mfupi. Kila kazi inayokamilika ata ile ndogo huongeza hisia kuthibiti hali na kunirudishia ari. Badala ya kuona msongo kama ukomo, mimi hujaribu kuchukulia kama changamoto inanifundisha mipango bora na ustadi wa kushugulikia hali ngumu.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya asali na mdalasini. Hasa ile iliyopikwa taratibu nyumbani. Napenda harufu yake inayopanda baada ya kuchemshwa ambayo hunifanya nijisikie tulivu na tayari kwa siku. Kwa namna fulani, kunywa kikombe cha chai kunakuwa kama sherehe ndogo ya kila siku. Hata kama ni asubuhi ya kawaida au jioni tulivu. Ninapenda pia jinsi kinywaji hiki kinavyounganisha ladha tamu na kidogo cha uchungu kutoka kwa majani ya chai. Asali inapopunguzwa kidogo hutoa ladha ya utulivu na mdalasini huongeza hisia ya kipekee ya mzimu. Kila kipimo kidogo kinaweza kubadilishwa hisia ya kinywaji hicho na hapo ndipo unapohitaji kupata mchanganyiko bora unaofaa ladha yako Zaidi ya hayo, kunywa chai kunanisaidia kuunda tabia ya utulivu na kutafakari Mara nyingi mimi hukaa chini, nikitazama nje au kusoma kitabu, huku akilini nikipanga mawazo yangu Hii ni njia ya kujipumzisha kutoka kwenye shughli za kila siku na kujiweka tayari kisaikolojia kwa changamato zinazofuata. Kwa jumla, chai ni zaidi ya kinywaji kwangu. Ni uzoefu unaojumuisha ladha, harufu na utulivu wa akili. Hii ni sababu inayonifanya iwe kinywaji changu cha kupendeza zaidi kwa sababu si tu kunyonya kiu pia husaidia pia kuungana na hisia zangu na mazingira yangu kwa njia ya kipekee.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kuanza na kuwa mtu anayejali watu wanaonizunguka. Huwa najitahidi kushiriki mazungumzo, kusikiliza changamoto za wengine na kutoa ushauri pale inapohitajika. Wakati mwingine mchango mkubwa si pesa wala nguvu kazi, bali ni muda na moyo wa kuelewa. Hali hii hujenga uaminifu na kuimarisha mahusiano mazuri ya kijamii. Pia mimi hushiriki kwenye shughuli za pamoja zinazolenga kuboresha mazingira ya jamii. Hii naweza kuwa usafi wa mazingira, mikitano ya kijiji au mtaa, au kusaidia kwenye shughuli za kijamii kama harambee na misaada. Kushiriki shughuli hizi hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya suluhisho, si mtazamaji tu. Ni kupitia kazi ya pamoja, ndipo mshikamano wa kweli hujengwa. Katika maisha ya kila siku, mimi hujaribu kuchangia kwa kutoa mfano mzuri. Kutimiza wajibu wangu kwa uaminifu, kuheshimu wengine na kuepuka migogoro isiwe ya lazima ni njia kushiriki bila hata kutambuliwa jamii hujengwa na tabia ndogondogo za watu wake na naamini kila mtu ana nafasi ya kuleta mabadiliko chanya kupitia mienendo yake.

Ninahifadhi pesa kwa njia ya busara na kwa kuzingatia malengo ya muda mfupi na muda mrefu. Kwanza, mimi huanza kwa kupanga bajeti ya kila mwezi. Napanga ni pesa ngapi zinapaswa kuenda kwenye mahitaji ya msingi kama chakula, usafiri, na gharama za kila siku, na ni kiasi gani kinapaswa kuhifathiwa. Kwa kufanya hivyo, kila senti na maana na upunguza hatari ya kutumia pesa bila mpango. Napenda pia kuweka akiba kwenye akaunti tofauti. Kwa mfano, akiba ya tharura huwekwa mbali na akiba ya malengo maalumu kama likizo au ununuzi mkubwa. Njia hii hufanya niondoke na raha ya kuwa na pesa zenye usalama na pia kunilazimisha kuwa makini na kutumia matumizi ya kila siku Pia mara nyingi mimi huweka akiba kidogo kila siku au kila wiki badala ya kusubiri mwisho wa mwezi, kwani hiyo inajenga nidhamu ya kifedha mbali na benki, mara nyingine mimi hutumia njia ndogo za kuokoa nyumbani, kama kueka pochi ndogo ya pesa au kutumia mifumo midogo ya kielektroniki ya kueka akiba. Njia hizi hufanya kuokoa kuwa sehemu ya mtindo wa maisha si jukumu la ghafla. Pia, mimi huangalia mara kwa mara kiwango cha pesa kilichohifathiwa, kunanisaidia kubaki kwenye malengo yangu bila kukosa mwelekeo. Zaidi ya yote, ninaweka lengo kwa kila akiba. Hii naweza kuwa likizo ya ndoto, mnunuzi fulani, au hata uwekezaji mdogo. Lengo hili hunipa motisha ya kuendelea kuweka akiba, hata pale napokutana na shauku ya kutumia pesa kwa urahisi. Kwa njia hii, kuhifathi pesa si mzigo, bali ni njia ya kujiandaa kwa maisha bora na kuishi kwa amani ya kiakili.

Kwa upande wangu, mimi hujihisi wasiwasi kidogo kabla ya kufanya wasilisho, hasa mwanzoni. Hisia hiyo ya kusimama mbele ya watu na kujua macho yote yako kwako si jambo rahisi. Hata hivyo, wasiwasi huo mara nyingi hunisaidia kujianda zaidi, kwani hunikumbusha kuwa ni nachosema kina umuhimu na kina hitaji umakini. Wasilisho linapoanza, hisia hubadilika taratibu. Baada dakika chache za kwanza, mimi huanza kuzoea mazingira na kusahau hofu ya awali. Ninapo jikita kwenye ujumbe ni naotaka kufikisha kabla ya kujifikiria mwenyewe, mimi hujisikia huru zaidi. Wakati huo, wasilisho linakua mazungumzo kuliko tukio la kwa gofya na hilo hunipa ujasiri wa kuendelea. Napenda pia wasilisho kwa sababu hunipa nafasi ya kushiriki mawazo na maarifa yangu. Kuna furaha fulani kuona watu wakielewa au wakionyesha nia kupitia maswali au ishara zao. Hapo ndipo napohisi kuwa juhudi za maandalizi zimezaa matunda. Wasilisho hili linaweza kubadilisha mtazamo wa watu au kuwapa mawazo mapya na hilo hunipa motisha kubwa. Mwisho, mtazamo wangu kuhusu wasilisho ni wakumchanganyiko wa hofu na fursa. Nichangamoto inayohitaji ujasiri, lakini pia ni jukwa la kukua kibinausi. Kila wasilisho ninalofanya, huniacha na somo jipya na taratibu hunifanya nijiamini zaidi na kuwa tayari kushiriki mawazo yangu bila uoga mkubwa kama awali.

Mara nyingi, mimi hujijali kwa kuwa na ratiba kali ya mazoezi, lakini mimi lakini najaribu kufanya angalau katika siku tatu hadi tano kwa wiki. Napenda kuangalia mwili na akili zangu kwa pamoja, kwa hiyo mazoezi siyo tu ya kupunguza uzito au kuboresha nguvu, bali pia njia ya kupumzika na kuondoa nidhamu. Siku napopata muda mdogo, hata mazoezi madogo ya dakika kumi na tano hadi shirini hufanya tofauti kubwa. Kila wiki mimi hujumuisha mchanganyiko wa aina za mazoezi, kwa mfano naeza anzia na mazoezi ya viungo na kuimarisha misuli kisha nikimalizia baadhi ya siku mimi hujumuisha kutembea kwa kasi. Hii husaidia siyo tu afya ya mwili bali pia kufanya akili ifanye kazi vizuri.